Mimi huwa sibaki usiku sana wala siendi kulala mapema pita kiasi mara nyingi huwa nabaki hadi saa tana au saa sita usiku haswaa nikisha kuwa nimeangalia sinema ninazopenda au nimezungumza sana marafiki zangu kwa simu kuhusu kama kuna mechi muhimu au nimekwama kwa kitu kwenye nimeona kitu kwenye YouTube hivi inaweza kufika hata saa saba lakini nimejaribu sana kutozidi saa sita ili niweza kuamka asubuhi nikiwa freshi usiku huwa napenda utulivu lakini wakati mwingine tu huwa naskiza mziki wa polepole au video fupi fupi hunifanya nibaki kidogo zaidi kitandani.